Uzoefu wa kazi, ulionifundisha zaidi ni ule wa kufanya kazi na timu yenye watu wa tabia na ujuzi tofauti. Kupitia kazi hiyo, nilijifunza umuhimu wa mawasiliano mazuri, uvumilivu na ushirikiano. Nilielewa kwamba mafanikio ya kazi hayatengemei mtu mmoja, bali juhudi za pamoja. Pia, nilijifunza kupanga muda vizuri kushugulikia changamoto kwa utulivu na kuheshimu maoni ya wengine. Uzoefu huo ulinisaidia kukua kitaaluma na kibinafsi, na sasa ninaweza kufanya kazi kwa ufanisi zaidi katika mazingira yoyote.

Ndiyo, napenda kuvaa vipuli kwa sababu vinaongeza mwonekano mzuri na vinaonyesha mtindo wa mtu. Napendelea vipuli vidogo vya dahabu au fedha ambavyo ni rahisi kuvaa kila siku na visumbui. Wakati wa sherehe au hafla maalum, napenda kuvaa vipuli kwa sababu zaidi vinalingana na mavazi yangu niliyovaa. Kwa mimi vipuli sio mapambo tu bali ni njia ya kujieleza na kuongeza kujiamini. Pia napenda kuhakikisha navisafisha mara kwa mara ili kudumisha usafi na afya ya masikio.